Nikuambie kuhusu chakula ninachokipenda, mimi napenda kuku, napenda pilau, napenda chapati, napenda wali, napenda pia matunda, lakini napenda kuku sana na pilau naam.

Navyolea nywele zangu. Mi huzilea. Nazipunguzanga after some time. And then kama saizi niko sawa siezi taka kupunguza. Lakini pia siezi taka ikue nipunguze sana na nizieke sana. Mi napenda nywele.

Nasherehekea mwaka mpya vipi? Mimi nasherehekea mwaka mpya vizuri, like inabamba, na napata kupatana marafiki wengine wapya, napata kujienjoy, napata kufanya kazi ya maana, napata pia kujuana watu wapya, nasherehekea mwaka mpya vizuri.

Kununua vitu mtandaoni kama naweza sema kama simu yangu ya mkono rununu yangu niliununua katika mtandao unaoitwa jumia yeah sasa kuna jumia, kuna kilimall, kuna alibaba yeah. Kununua mtandaoni ni very convenient, ni rahisi naam.

Kuhifadhi pesa nimeefunzwa njia mingi za kuhifadhi pesa. Lakini kwa sasa sija hifadhi pesa kwa sababu sina. Ningetaka kuwa na pesa nyingi mno. Kuna njia mingi ya kuhifadhi pesa kwenye benki. Kwenye stock exchange.

Napenda kula chakula yenye ladha gani, mimi napenda, inatagemea ni like nini nakula, kama ni kitu yenye ikona sukari ningependa sukari ikue, mingi kidogo, kama ni kitu salty yenye chumvi ningependa chumvi ikuwe, mingi kidogo pia, like, ningependa hivyo.

Kama napenda kufunza historia hapo kidogo, kidogo tashwishi. Historia, lakini maybe, maybe, maybe useme historia yenye mimi najua kuhusu mtu fulani lakini si historia za vitabu ya naam. Lakini naeza sahizi niko na historia yangu naeza ambia mtu naam.

Natumia muda gani mtandaoni najaribingi sana kutumia najaribingi sana kuwa kwenye mtandao kwa sababu mimi hufanya utafiti wangu katika mtandaoni. Sasa najaribingi sana kukuja like kuaccess mtandao. Ndiyo vitu mingi isinipite pia.

Nangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Naeza sema mara moja moja ama mbili. Na angalianga mara karibu tatu kwa siku juu kunaweza kuwa na kitu ya maana imetumwa sasa nafaa kuangalia.

Kama napenda kuvaa kofia, sipendi kuvaa kofia hivyo sana juu. Napendanga kuvaa kofia kama kuna jua kali sana. Hizo miyale ya jua ni kama si mzuri. Hapo ndo nitavaa kofia. Lakini kwa sasa sipendi kuvaa kofia. Naam.

Kusema tu ukweli, mi napenda kusimamia unaona, napenda kusimamia Minafili, nimini ule mtu nikona uongozi ndani yangu. Sasa napenda kusimamia. Kwa sababu, any other time nikisimamia napatanga kitu inafanyika vizuri. Sasa nafili nikama iko ndani yangu.

Kuna aina mingi ya mboga napenda kula kuna skuma kuna spinach kuna cabbage kuna aina mingi sana. Adi kuna fulani ina itwanga managu sasa hiyo ni ile strong nasikianga hivo.

Kama napenda kupiga chambelisha mziki, neza sema, napenda kupiga kituanga jize gita, lakini kwa sasa sija pata mdawa kucheza gita, kwa sababu sinagita, ee, lakini na ucheza wanga, na ujizua kidogo, nilifunzo wanga, ya.

Mafunzo gani ningependa kupata kazini. Mimi ningeesema mafunzo ya kama mkubwa manager. Ningetaka kuwa na mafunzo kwanza kutoka kwa manager kwa sababu yeye hujituma sana. Ningetaka tu kupata mafunzo kutoka kwake juu anajua vitu mingi.

Ningependa kuona maendeleo gani katika jamii mimi ningependa kuona jamii ikiendelea vizuri ningependa kuona kila mtu akipata mahali pa kutoa riziki kila siku. Ningetaka kuona watu wakifanya mambo yao, wakifaulu katika maisha.

Na kumbuka mwalimu mgeni naeza sema mwalimu wa wa kingereza nikiwa class four class three eeh alikua tu mtu mpoa yeye ndio yeye ndio reason mbona sahizi niko fluent hivo in English nashukuru sana na Mungu ambariki kwenye ako nitamtafuta.

Natumia kompyuta kwa nini zaidi? Mi hutumia kompyuta zaidi kwa kufanya utafiti. Ninataka kufanya tu utafiti mingi, mingi. Kuna vitu mingi nafaa kujua, na bado sijajua zote, na nafaa kujua. Unaona? Sa, hapo ndo sasa natumia kompyuta kujisaidia.

Nafanya nini wakati wa mapumziko wa kazini. Minta na place kumetulia. Nienze kufanya kitu ya maana hapo. Kama ni kusoma nisome kidogo. Lafu nisikize mziki kitu kama dakika kumi alafu nirudi kazini. Lakini nitaenda tu mahali flani. Nichill peke yangu ivo tu.

Hizeni kama ni kama nishaisafiri kwa ndege wa ee mzee kusema tu ukweli mi sijai safiri kwa ndege lakini ningetaka ningetaka sana kusafiri kwa ndege ju wa nataka hiyo experience fulani walai hiyo ndo kitu mi natamaningi kusafiri na ndege hiyo ndo bucket list first.

Kuifadhi data, kama data ni ya maana, naandika kwa kitabu, zingine unaeka kwa Google, Google Drive, ama ya you have the emails, the Google, ya ama hard disk pia, kuna vitu mingi sana, lakini kuandika kwa kitabu ndo kitu ya maana, ya.

Napenda kula wapi nje ya nyumbani, mi napenda kula place kumetulia, kama tuseme kwa nyasi hivi, nichill apo kwa nyasi, ama chini ya mti, ama place kuna baridi poa, kama huku hivi kwenye niko sahizi, napenda place environment tu calm, imetulia.

Naeza sema ni maybe kama maneja anakujanga anaeka kwa notice board and then kitu ya maana alafu kila mtu anafaa kusoma. Kitu ingine ni kama kuna kitu ya maana tunaambiwanga kwa briefing tunakutana kila siku before tuanze kazi lazima tufanywe mkutano.

Tunda langu la kupendezwa ni gani. Ninaeza sema ni tufaha. Napenda sana npple napenda sana naitanga tufu mimi naitanga tufu. Napenda sana tufaha. Napenda machungwa pia. Napenda maembe. Napenda papai. Napenda nanasi. Kwanza nanasi. Nanasi na tufaha. Napenda izo.

Mchezo gani naewependelea katika olimpiki? Mi nezasema badminton. Napenda sana kucheza badminton. Nilianza kucheza nikiwa shulia upili Form moja, adi wa leo. Ningetaka sana kuwa na vifa vyangu vya kucheza badminton kwa sababu naipenda sana.

Manthari gani mzuri nishaiona. Naeza sema manthari ya barabara inayojengwa uku kenya. Kuna kitu inaitwa express way. Na manthari ingine ningesema ni mall, shopping malls zingine zimejengwa poa. Manthari ingine nimeona kwa televisheni.

Mi napenda muziki wa dancehall na trap, napenda dancehall, trap na afrobeat, napenda msanii, msanii wangu ni skili bang na popcorn, napenda popcorn sana, napenda skili bang, napenda kina amigos, lakini napenda popcorn sana, napenda skili bang.

Asubui nakulanga kitu heavy yenye yenye itanipush nikiwa job nikienda kazi sana kula kitu heavy na fruit naeza kula maybe mchele wali na wali na viazi ama nikule viazi tamu ama nikule matunda naam.

Kazi yangu iko poa inaendelea poa, nang'ang'ana najaribu kutafuta pesa nikuwe na maisha mzuri. Alafu masomo yangu inaendelea poa. Nataka kuongeza masomo, nataka kufanya masters, nataka kufanya phd.